Mimi napenda kuandika na komputa, maana komputa ni rahisi na teknolojia venye imeenda juu zaidi, sasa kupitia mkono, tunaanza kutoka hapo, tunaanza kutumia komputa maana komputa, unaweza fanya kazi yako kwa uraisi na ukaweza kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka.